Napenda kuenda madukani masaa ya asubuhi ama katikati ya siku. Hizo ndio masaa napendelea sana kuenda kwa duka ama madukani kufanya shughuli zangu za kawaida. Lakini sipendelei kuenda dukani wakati wa jioni. Napendelea kuenda asubuhi ama katikati ya siku.

Kazi ya kazi ya udaktari udaktari ni kazi ambayo na idhamini sana. Kwa sababu udaktari udaktari inakuwa na shughuli mingi. Shuguli ambavyo zinakuanga zinaokolea wagonjwa na kushugulikia wagonjwa inakuanga kazi ngumu. Na kazi pia ya watu waliosomea na wenye nguvu ya kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo.

Narekodi kazi yangu ya siku. Na namalizia kazi katika kompyuta yangu hii ni siku malizia na pia naomba. Na pia nafanya zoezi kidogo kabla nilale. Na kujikumbusha kitu ambacho nilifanya katikati ya siku mzima.

Nashiriki kwa kujiunga na watu wa jamii yangu. Kufanya maendeleo katika jamii kama vile kusaidia na kuchangisha pesa, kusaidia wenye wajiwezi. Na pia kutengeneza umoja ya kusaidia jamii kuenda mbele kama kujenga shule. Kutengeneza barabara. Na pia kujiunga kufungua biashara kama wanajamii.